Ndiyo, napenda kuvaa kofia kwa sababu inanisaidia kulinda jua au baridi. Wakati wa jua kali kofia hunilinda usoni na pia ufanya nijisikie vizuri. Wakati wa baridi mvua, kofia husaidia kulinda kichwa changu na kunifanya nijisikie raha. Pia, kuvaa kofia kunanipa mtindo kidogo na kunifanya nijisikie vizuri nikitembea au nikifanya kazi nje. Napenda kuvaa kofia nyepesi na rahisi, lakini kwa wakati mwingine napenda pia zile zenye rangi au muundo mzuri. Kwa kweli ni kitu kidogo, lakini kinanisaidia sana na unifanya nijisikie vizuri kila siku.

Ndiyo napenda kuchora na kupaka rangi, uniwezesha kuonyesha mawazo na hisia zangu kwa njia ya picha, napenda kuchora wanyama, miti na mandhari, na wakati mwingine napaka rangi ili picha ziwe nzuri na zenye furaha, kuchora hunisaidia pia kupumzika na kufikiria vizuri, na hufanya nishirikiane na ubunifu wangu.

Mchezaji ninayempenda ni Lionel Messi, ninampenda kwa sababu ni mchezaji mwenye talanta kubwa anayefanya kazi kwa bidii na mwenye nidhamu. Ana mbinu nzuri sana zaidi ya wachezaji wenzake na kila wakati anajaribu kushinda kwa hila na akili. Kumtazama na kujifunza kutoka kwake kuna nifanya nijifunze kufanya kazi kwa bidii na kushirikiana na wengine vizuri.

Kuna kumbukumbu moja ya kutisha nilio nayo, nipale nilipokuwa na ajali ndogo barabarani, nilihisi hofu sana kwa sababu hukuwa na mtu karibu kunisaidia. Na magari yalikuwa yakipita haraka, kumbukumbu hio ilinifundisha kuwa makini, kuzingatia usalama na kuwa muangalifu kila wakati ninapokuwa barabarani. Tena ilinifanya pia kuthamini maisha na kuwa makini na hatari ndogondogo.

Napenda kula ugali zaidi kuliko wali kwa sababu hunifanya nijisikie nimeshiba na nina nguvu. Kila nikila ugali pamoja na mboga au nyama nafurahia ladha yake na ni chakula kinachonifaa mwilini. Ugali ni chakula cha nyumbani na inanikumbusha mazingira ya familia na maisha ya kila siku. Pia ni rahisi kula kinanipa nguvu ya kufanya kazi au shughuli za siku nzima na ni chakula cha afya ikiwa kinakuliwa na mboga. Kwa hivyo, ingawa kuna vyakula vingine, ugali bado ni chaguo langu la kwanza kila wakati.

Mimi natumia muda wa takriban masaa mawili hadi tatu kila siku mtandaoni naweka muda huu kwa kazi kujifunza au kuwasiliana na marifiki na familia. Pia natumia kidogo kwa buludani kama kusoma, kuangaria video au kusikiliza miziki. Natumia muda huu kwa busala ili kusingiririe usingizi au kazi muhimu.

Nina shugulikia wateja kwa kuwa mkweli mwenye heshima na mnyenyekevu kwanza na sikiliza mahitaji yao kwa makini ili kuelewa tatizo au ombi lao kisha na wajibu kwa ufafanuzi na kwa utulivu niki hakikisha wanaridhika na huduma wanayopokea. Pia na hakikisha kuwa na subira hata wateja wakichukizwa au kuwa na shida ili kila mtu aondoke na furaha na huduma mzuri.

Ninahitaji kunywa takribani lita mbili za maji kwa siku, ntapiga maji asubuhi, mchana na jioni. Kunywa maji kuna nisaidia kushiba kuwa na nguvu na kuwa na afya nzuri. Pia kuna saidia mwili kufanya kazi vizuri na kunifanya nishike akili safi na kutojihisi mchovu.

Mwezi nayopenda zaidi ni disemba. Ninaupenda kwa sababu ni mwezi wa fulaha na mapumziko. Wakati huu wa muaka, mara nyingi ninamuda wa kupumzika kidogo kutoka kazi au shule. Na pia ushirikiana na familia na malafiki. Huu ni wakati wa kushelehekea, ufulaia chakula kizuli na kucheka pamoja. Hali ya hewa pia huwa mzuli kwa kufanya shugli za nje kama kutembea na kupumzika. Kwa kweli, disemba hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha. Wamigwezi ninaothamini kwa sababu hureta amani, stalehe na kubu kubu mzuli ambazo zinabaki kwa muda mlefu.

Ndiyo, napenda mvua, lakini si mvua kali sana. Mvua hunifanya nijisikie mtulivu la baridi, hasa nikiwa nyumbani. Napenda kusikiliza sauti ya mvuaa ikinyesha, na inanisaidia kupumzika na kufikiria. Pia, mvua hufanya mazingira yawe kijani na mazuri, na hewa kuwa safi. Ingali hii wakati mwingine mvua huleta usumbufu kusafiri, bado naipenda kwa sababu huleta maisha na utulivu.

Kwanza ni napo anza kazi, huanza kwa kupanga siku yangu, natafuta kazi muhimu zaidi na kuamua niwezaje kuanza nazo. Pia napanga muda wa kila kazi na kusoma orodha ya majukumu yangu, mara nyingine huwaza kwa kukagua barua pepe au taarifa muhimu ili kuhakikisha sina kitu cha dharura. Kwa njia hii, napofanya kazi zangu huwa na mpangilio na nafanya kila kitu kwa utulivu na ufanisi.

Napenda kuamka mapema najua, kuamka mapema hunisaidia kuanza siku vizuri, kuwa na utulivu, na kupanga mambo yangu kabla siku, haijachangamka, pia hunipa muda wa kufanya kazi, au shughuli zangu bila haraka, na kunifanya nijisikie mwenye nguvu, na tayari kwa siku mzima.

Napenda kujifunza mambo mapia kwa kusoma, kwangaria video na kufanya mazoezi. Najifunza vizuli ni kichukuwe muda kidogo. Kila siku badala ya kujisomea kwa halaka. Pia napenda kuhuliza maswali na kuchelibu. Kile ni nacho jifunza kwa vitendo. Kwa sababu kufanya hivyo huu nisaidia kuwelewa na kukumbuka vizuli.

Ndiyo, nimelima mala chache. Napenda kulima kwa sababu kuna nisaidia kujua jinsi ni mimea inavyokuwa, kupata boga safi na kuzingatia mazingila. Pia, unifundisha umumilivu na bidii. Kwa sababu mimea inahitaji maji, mwanga na munda wa kukua. Kulima kuna nifanya nijisikia kalibu na asili na kustale.